Nikiwa shule, kumbukumbu kubwa ilikuwa ni stress na furaha kwa pamoja. Kuna zile siku za kumka mapema bila kutaka kuogopa mwalimu fulani au kuomba kisonono cha homework. Lakini pia kulikuwa na marafiki wa ukweli. Kucheka hadi tumbo linauma, break time inaonekana fupi sana na zile story za siri darasani. Nakumbuka pia ile hofu exams. Lakini ukimaliza unajisikia kama umeachilewa dunia mzima. Na ile feeling ya kusema nikimaliza shule nitakuwa free, kumbe ndo maisha inaanza. Kwa kifupi, shule ilikuwa mchanganyiko kwa mateso kidogo na kumbukumbu tamu sana.

Nilipenda kiswahili sana nikiwa shuleni. Kilikuwa somo nililofurahia kwa sababu kilinisaidia kujieleza vizuri na kujiamini nikiongea au nikiandika. Nilipenda sana kusoma hadithi pia. Mashairi na kuandika insha kwa sababu nilikuwa na uhuru kutumia mawazo yangu. Pia kiswahili kilinifanya niwe karibu na utamaduni wetu na kilikuwa somo ambalo siku lazimika kujisukuma sana kulielewa.

Msimu ninaopenda zaidi ni wa baridi kidogo. Napenda wakati ambao hali ya hewa sio ya joto wala ya baridi kupita kiasi. Kipindi hiki hunifanya nijisikie mtulivu, nifanye kazi zangu vizuri na hata kulala kwa amani. Pia napenda jinsi mazingira yanavyokuwa tulivu na hewa safi. Inafanya siku ziwe na utulivu fulani.

Wakati wa mapumziko ya mchana huwa nakula kwanza, nipumzike kidogo na nijitulize, baada ya hapo napenda kuchat au kuongea na marafiki, au nikikaa pekeangu naeza kusikiliza muziki au kuangalia kitu kifupi kwenye simu. Mapumziko hunisaidia kurudisha nguvu kabla ya kuendelea na shuguli za mchana.

Ndiyo, napenda kutembea msituni. Inanipa utulivu wa kipekee kwa sababu ya hewa safi na sauti za asili kama ndege na upepo. Kutembea msituni hunisaidia kupunguza mawazo, kujitafakari na kujikia karibu na mazingira ya asili. Ni njia nzuri ya kupumzisha akili na mwili.

Shughuli ninayopenda zaidi ni kusikiliza muziki. Hunisaidia kupumzika, kubadilisha hisia kulingana na wakati. Na wakati mwingine pia hunipa motisha. Pia napenda kusoma au kuandika mawazo yangu. Hasa nikiwa na muda wangu binafsi kwa sababu hunifanya nijielewe zaidi na kujituleza.

Ningependa kujifunza ujuzi mpya wa vitendo. Hasa vitu vina vyoweza kunisaidea kujitegemea zaidi. Kwa mfano, ningependa kujifunza na mna ya kuhariri video au picha vizuri au hata kujifunza lugampya kujifunza kitu kipya hunepa hamasa na hunifanya nijisikia kama nina kuwa kilaseko.

Ninapenda aina ya filamu ya hadithi na hisia. Kama vile drama au filamu za kusisimua zinazochanganya hisia na fikra. Pia napenda filamu za kibunifu au za fantasia. Kwa sababu huniruhusu kuingia kwenye dunia nyingine na kufurahia ubunifu wa hadithi na mandhari. Filamu nzuri hunifanya nifikire, nisikitike au nifurahie kwa njia isio ya kawaida.

Ndio, nimeshawahi kulima. Haikuwa kwa kiwango kikubwa ila nilikuwa nikisaidia nyumbani. Kulima shama ndogo kupanda mbonga kama sukuma wiki au mahindi na pale pale kupalilia. Ilikuwa kazi ya kuchosha kidogo lakini ilinifundisha uvumilivu na pia ilinipafuraha kuona kitu nachopanda kinakua.

Napenda zaidi kutazama michezo kuliko kucheza, huwa nafikia kufurahia nikiwangalia wengine wakicheza, hasa mechi kubwa ambazo zina ushindani na msisimko. Ingawa si mchezaji mzuri sana, kutazama hunipa burudani na hunifanya nijisikie nipo pamoja na wengine, hasa tukishangilia timu moja.

Ningependa kujaribu mchezo wa kupanda mlima au mzunguko wa wa mwitu. Sipendi tu michezo ya kawaida bali ile inayonihimiza kutumia nguvu, ustadi na akili. Mchezo kama huo ungekuwa mchangamoto nzuri, ungesaidia kujifunza uvumilivu, mbinu za kupanga na pia ungesababisha msisimko wa kipekee.

Ndiyo, ninahifadhi picha ya mtu ninayempenda. Haijalishi imechakaa au ni ya zamani. Siwezi kuitupa, kila nikiitazama, inanirudisha kwenye hisia za wakati ule. Furaha, maumivu, na upendo uliokuepo. Hicho ndicho kitu changu cha maana kwa wakati huu.

Ndiyo, napenda kula samaki sana. Kuna kitu kizuri sana kuhusu ladha ya samaki. Hasa, wakipikwa vizuri. Kama vile kukaangwa au kuchomwa. Kisha ukila na ugali na kachumbari fresh. Hii mchanganyiko ya ladha huchangia hisia nzuri sana. Na pia samaki ni mlo unaosaidia afya. Kwa kuwa una protein nyingi na mafuta yenye afya. Kwa kweli, mara nyingi napendelea samaki kuliko nyama nyingine ile.

Kipindi kimoja nilimsaidia jirani yangu mdogo ambaye alikuwa mepoteza pochi ya kishuleni. Nilimsaidia kutafuta pochi hiyo na kumrejeshea. Na kuona furaha usoni mwake ilinifanya nijisikie vizuri sana. Nikitu kidogo lakini kwa kweli kilikuwa kitendo chawema kilicholeta faraja kwa mwingine.

Ndio, ninapiga kura. Ninaamini ni haki na jukumu langu kama raia kushiriki kuchagua viongozi. Kwa sababu kura yangu inawakilisha sauti yangu na matumaini yangu kwa siku zijazo. Hata kama kura moja inaonekana. Ndogo, ninaamini ninamchango katika jamii yetu.

Ndio, napenda kuendesha baiskeli. Inanipa hisia ya uhuru fulani. Asa ukiwa barabarani asubui au jioni wakati upepo ni wapolepole. Ni njia nzuri ya kupumzisha mawazo kuangalia mazingira na pia kufanya mazoezi bila hata kujilazimisha. Wakati mwingine inaweka kichwa sawa, unaendesha tuu unafikiria maisha na kwa muda unasahau misukosuko yote. Ingawa na choka, ile furaha na utulivu, unaokujia baada yake hunifanya nitake kuifanya tena.